Mimi ili kujitunza hufanya mazoezi kila siku, na pia nakula chakula kilicho na afya. Na matunda, na ninaweza kujikinga kutoka kwa magonjwa tofauti tofauti.